Natumia simu yangu mara nyingi kwa kulipia bidhaa nikienda madukani kwa sababu sitembei na pesa taslimu. Pesa yangu mara nyingi ipo kwenye simu. Kitu cha pili, natumia simu yangu kupekuwa kwenye mitandao ya kijamii. Sana sana utanipata kule X ambayo kitambo ilikuwa inatwa Twitter. Huko ndio huwa napekua mara nyingi wakati mwingine napekua pale Facebook na wakati mwingine Instagram. Kwa hiyo mara nyingi simu yangu natumia kulipia bidhaa, kupekua kwenye mitandao ya jamia na mara chache kupiga simu na kutuma meseji.

Kuna vitu kadhaa ambazo mimi hufanya kujiandaa kwenye mkutano, kitu ya kwanza lazima nihakikishe kwamba nimevaa vizuri, nimeoga, nimevaa, nimevaa vizuri, alafu najaribu kuangalia mada ambayo itazungumziwa pale kwenye mkutano natafuta ni nini ama nachambua huu mada unahusu nini, ni nini ninaezachangia. Kwa hiyo najiandaa vizuri kwa sababu nahitaji kwamba wakati napokuwa pale mkutanoni nisihudhurie tu ila nichangie pia kimawazo na kwenye maoni. Kwa hiyo lazima nijue ni mada gani, alafu niifanyie utafiti na pia niongezee zaidi mambo ambayo ningependa kuchangia kwenye mada huo.

Siku ya leo ninapo rekodi hii sauti ni siku ya thelathini na moja mwezi disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni siku nzuri ambayo kwa sababu ni siku ya mwisho kabisa mwaka huu. Na wazo langu kuu ni kwamba ninafurahi sana kwamba mungu amenipa nehema, nimemaliza mwaka nikiwa buheri wa afya, familia yangu yote iko mzima. Kwa hiyo wazo langu kuu ni shukurani tu kwa mwenyezi mungu kwamba nimekua na mwaka mzuri, ijapo kuwa nimekua na changamoto hapa na pale, lakini cha msingi ni kwamba nimekamilisha mwaka nikiwa mzima, niko buheri wa afya kabisa.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi hakujawahi nipa raha, sana sana kama foleni ni ndefu ila wakati mwigine inahitaji mtu kuwa na uvumilivu, huwa najaribu sana kujipa uvumilivu, nikiaminia kwamba foleni yenyewe itasonga na kwamba nitahudumiwa kwa haraka. Sana sana ni kienda pale kwenye maduka ya jumla, huko ndio mara nyingi, huwa nakuta mstari mrefu, nikienda kwenye benki, wakati mwingin pia unakuta kwenye foleni ndefu sana, na wakati mwigine pia wakati unaabiri haya magari ya umma, wakati mwingine pia unakuta kuna foleni ndefu, lakini huwa naaminia kwamba bora kila mtu anazingatia kwamba kila mtu ako kwenye foleni na hakuna wenye ambao wanajaribu kukata foleni ama kukata watu wengine huwa najaribu kuwa na subira sana.

Likizo yangu ya ndoto kwa miaka mingi, nimekuwa na kiwa na ndoto ya kusafiri kule sehemu za Amerika ya kusini ama nchi za Karibia. Labda huko sehemu za Meksiko, sehemu za Brazil, sehemu za Jamaica, Dominica Republic huko. Huko ndo napendelea sana, huwa naangalia, iko na hali ya anga nzuri, iko na pwani nzuri, kabisa maridadi, alafu pia watu wa kule wanakaa, watu wakarimu, watu wazuri, watu wametulia. Chakula chao pia nimekiangalia ni chakula cha kuvutia. Iko na chakula nyingi ambazo zinatoka baharini, samaki na wengineo So huko ndiyo sehemu ambapo niko na ndoto sana ya kutembea siku moja. Iwapo nitafanikiwa. Na ningepedna kutembea peke yangu kwa sababu pia bado sijaoa. Na huko nimeangalia kuna warembo wazuri sana. Labda nitajishindia mke huko. Kwa hiyo hiyo ni sehemu moja ambayo natamani sana kutembelea.

Desturi yangu kila jioni kabla ya mi kulala niko na desturi fulani ya kwanza kitu ambacho lazima nizingatie lazima nikule cha jioni. Baada ya kumaliza cha jioni niingie bafuni nioge nikishamaliza kuoga nikuje niingie kwenye kiti nichukue kitabu kimoja nikisome angalau kurasa mbili tatu ama kwa kiwango fulani lazima niisome vitabu. Kwa kiasi fulani, halafu nikishasoma sasa niingie huko kwenye chumba cha kulala nilale kwa muda wa masaa saba ama nane hivi.

Maranyingi mimi hua sisherehekei siku yangu ya kuzaliwa, hua hata wakati mwingine siku mbuki na sahau, lakini nikiwa na mpenzi wangu ambaye maranyingi yeye ndio hunikumbusha kwamba nafaa kusherehekea maana yeye kwake siku ya kuzaliwa ni siku muhimu sana na yeye hupenda kusherehekea. Kwa hiyo yeye ananikumbusha, halafu tunatoka, tunaenda kwenye mkahawa, tunakula, chakula kizuri pale, ama tunakunywa kahawa, ama tunakunywa chochote ambayo tunakunywa. Wakati mwingine tunatembelea mbuga ya wanyama, tumewahi tembelea marakama mbili hivi, tukaenda pale mbuga ya wanyama ya Nairobi, tukazunguka, tukaangalia wanyama, tuka furahi. Kwa hiyo siku yangu ya kuzaliwa kama ni kona mpenzi wangu. Tunatembea sehemu fulani ambayo tunajibrudisha tu. Lakini ni kiwa peke yangu huwa na kaa tu chumbani. Bila hatakukumbuka kwamba ni siku yangu ya kuzaliwa.

Maonyesho ya sanaa sijawai kuenda kwa maisha yangu, japo kwamba nimepata mwaliko nyingi kutoka kwa marafiki zangu ambao wanapenda sana kuenda kule kwenye maonyesho ya sanaa. Kitu ambacho mi hunifanya nisiende kule ni wakati mwingine kuna kuwa na ukosefu wa usalama mkubwa sana. Huko unaeza ukaibiwa simu, ukaeza ibiwa pesa zako. Arafu pia kuna mkanyagano, kuna watu wengi sana. Huko watu hukanyagana watu hujaa sana kupita kiasi kwa hiyo huwa mara nyingi hakuna mpangilio mzuri. Na wakati hakuna mpangilio mzuri sana sana ukosefu wa amani, uko juu sana. Na kukosekana kwa amani, huo mkanyagano, mimi huwa siupendi kabisa. Naamini kwamba kuhudhuria maonyesho ya sana kunapaswa kwamba mtu unaenda kujivinjari. Unaenda kuwa na mda mzuri. Lakini wakati mwingine huwa mda mzuri haupo kabisa. Unashinda ukingangania kulinda nafsi yako na kulinda mali yako. Hadi ata huwezi pata ile raha ambao ulikuwa unatarajia kuipata.

Mimi hupendelea sana mahali ambapo ni pakimya, sipendi kelele sana, kelele huaa inanifanya kwamba nisikuwe na utulivu wa mawazo, nisifanye kazi yangu vile inafaa kwa sababu nahisi inanisumbua, kelele hunisumbua sana. Kwahiyo nikikaa mahali ambapo ni pakimya mimi huwa naweza kufanya kazi kwa urahisi sana na unakuta kwamba kazi yenyewe inatokea kuwa kazi safi kazi ambayo na hata mimi yenyewe najionea fahari inanifurahisha. Hata nikiingia kwenye kuna watu wengi kama kwenye vilabu ama sehemu za burudani kukiwa na watu wengi ama kwenye kuna kelele nyingi. Mara nyingi huwa siwezi kaa kwa muda mrefu pale najitowa mapema kwa sababu nahisi kinanivuruga kichwa. Kelele si kitu kizuri sikipendi haswa.

Kuna tabia nyingi za watu ambao hunichukiza sana, sana sana watu ambao wanahisi kwamba hao ndo wamefika, hao ndo wenyewe, hao ndo wanafaa kuwa binadamu zaidi ya binadamu, hao watu wenye majivuno, hao watu wenye tabia ya maringo, hao siwapendi sana. Wana kitu ya pili, tabia nyingine ya pili ni watu waongo. Watu waongo huniuzi sana, watu waongo hunikosea ya heshima sana, nahisi kwamba watu waongo wako na madharau, watu waongo hawajipendi na hawapendi wenzao. Cha tatu ni watu ambao wanakula hongo ama wanakula rushwa ama wanatumia pesa za umma vibaya. Sana sana hii ni tabia ambayo kuna wanasiasa wengi ambao wanajita ni viongozi. Kama wao ni viongozi wanafaa kuilinda mali ya umma ama mali ya jamii. Lakini wao huwa wameweka tamaa zao mbele. Wanahakikisha kwamba wanazitumia zile fedha kwa njia ambayo haifai alafu unakuta pale kwenye jamii umaskini unaendelea ama ukosefu wa ukosefu wa zile fedha ambazo zingesaidia wanakijiji ama wanajamii. Kwahiyo nachukia watu sana ambao wanakula hongo, wanakula rushwa, wanatumia peza za umma, vibaya ama wanajilimbikizia hao watu wa hizo tabia hunichukiza sana.

Chakula changu ambacho napenda sana kukula mchana ama nakula mara nyingi sana mchana ni pure, ambayo ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe. Kwa lugha nyingine pia huwa tunaita githeri. Ama wakati mgwingine unakuta pia imechanganywa na mahindi, maharagwe na viazi kidogo. Hicho ni chakula ambacho nakipenda sana. Nakuta kwamba ni kitamu, alafu kina lishebora na kinapatikana kwa urahisi. Kwasababu sipendi kupika mchana nikiwa chumbani, naweza tembea tupale mkahawani nikanunua chakula hicho na huwa kimetengenezwa vizuri sana na nisalama kukula. Kwa hiyo napenda sana kukula pure wakati wa mchana na ni chakula ambae naipenda na ni raisi kuipata humu kwenye vibanda ama kwenye mikahawa ya hapa karibu.

Kwenye mavazi, mimi sipendi kuvaa mavazi rasmi kama vile suti, hayo mavazi siyapendelei sana, utanikuta mara nyingi nimevaa tu kikawaida kabisa na nimevalia nguo kama jeans na nimevaa t-shirt, mavazi ya kawaida kabisa sipendi kuvaa mavazi rasmi kwa hiyo. Mavazi yangu ya kawaida ni jeans kama suruali ama t-shirt ama shati ni nguo ambazo nazipenda sana.

Kuna ina nyingi za harufu ambazo mi uzipenda. Ya kwanza ni harufu ya marashi. Mi napenda sana marashi. Kwa hiyo natumia marashi sana hapa chumbani. Napia wakati nimetoka chumbani. Lazima ni rushe marashi kwenye nguo. Kidogo niyavutie vizuri. Kitu kingine ni harufu ya maua. Maua nyingi yana harufu nzuri sana. Na huwa napenda wakati nimetembea tu huko kwenye bustani. Nahisi kuna harufu nzuri sana ya maua pale. Kitu cha tatu ni cha kustaajabisha sana. Harufu ya mchanga wakati ya ambapo kumenyesha, huwa inanifurahisha sana. Sijui ni kwa nini, lakini huwa nakuta mara nyingi. Ile harufu ya unyevu unyevu wa mchanga unakuwa ni harufu tamu sana na ni harufu nzuri naipenda kuinusa. Kwa hiyo niko na harufu tatu ambazo mi huwa naipenda ni ya marashi, ya pili ni ya maua, alafu ya tatu ni ya mchanga wakati ambapo kumenyesha.

Napenda sana hadithi za ajabu, sana sana nikisoma kwenye vitabu za hadithi, vitabu za hadithi za kale, kuna hadithi nyingi sana za ajabu, za majitu na viumbe wa ajabu. Halafu hivi karibuni pia kuna sinema ambazo huonyesha hadithi za ajabu sana zile za sayansi za kuaminika zile ambazo huwa na huwa nahisi kwamba zinasisimua akili na zinachangamsha sana zinafanya mtu unafikiria sana unawaza sana kweli kuna uwezekano viumbe kama hivi vitokee hapa duniani kwa hiyo nazipenda sana lakini sipendi kuangalia hizo sinema mara nyingi labda mara moja kwa mwezi tu.

Kwa sasa nahisi kwamba sihifadhi kitu chochote cha thamani nikijaribu kuangalia vitu vingi ambavo niko navyo ni vitu ambavo thamani yake ni ya kwa muda mfupi ama siyo vitu ambavo naeza hisi kwamba hiki ni kitu cha thamani sana lazima nikihifadhi mahali ambapo kinaeza dumu kwa miaka mingi. Ila huwa najuuliza suwa maswali mengi sana, endapo nitapata kitu cha thamani ambacho nahitaji kuhifadhi, je, ni wapi pahali pazuri pa kuhifadhi, huwa najaribu kuangalia sana, alafu nakosa jibu, maana nikiangalia mahali popote humu sioni mahali ambapo naeza hifadhi kitu cha thamani, labda nipeleke kwenye benk, huko kuna asilimia kubwa ya kwamba kitahifadhiwa vizuri. Kwa hiyo sina kitu cha thamani cha kuhifadhi kwa sasa.

Mimi hupenda sana kujifunza mambo mapya. Labda kwenye historia, kwenye sayansi na hata kwenye lugha. Mi hupenda sana kujifunza mambo mapia. Utanikuta sana sana niko kwenye mtandao. Nikijaribu kuangalia nini hiki kinahusu nini na kile kinahusu nini. Na pia huwa naziskiza hizi matangazo kwenye YouTube. Kuna vitu kama vile podcast ambazo watu huzungumzia mambo mbalimbali na pale nikipata kwamba kuna kuna mada fulani ambayo wamezungumzia na kimenisisimua naingia kwenye mitandao naanza kuchambuachambua nielewe vizuri kinahusu nini. Mbona haya mambo sijaikusikia na kinaelekea wapi kinahusu nini na kinasaidiaje kwenye maisha. Kwa hiyo mi hupenda sana kuchunguza na kusoma na kujifunza mambo mapya. Kwenye kila sekta haijalishi ni sekta ya uhandisi, ni sekta ya sayansi ama ni sekta ya fedha. Bora ni kitu ambacho kimenisisimua akili nitakifuatilia hadi nikielewe vizuri.

Afya ni kitu ya maana sana na afya ikiwa nzuri naamini kwamba mtu unaeza fanya kazi vizuri, unaeza shirikiana na watu vizuri, unaeza ingiliana na watu vizuri, unaeza ishi maisha yako vizuri. Kwa hiyo mi hupenda kuangalia sana kwamba naweka afya yangu nzuri. Kitu ya kwanza mi huwa nahakikisha nakula chakula bora, siyo bora chakula. Chakula bora unasaidia sana, unaimarisha afya yako. Hapo lazima kukue na matunda, kukue na proteini na kukue na chakula cha kukupea nguvu. Alafu kitu kingine pia nahakikisha kwamba kwa siku lazima nifanya mazoezi kiasi. Lazima mwili ufanye mazoezi kama sijatembea nahakikisha nimerukaruka kidogo, nimefenya vitu kama press-ups kidogo hapa na pale. Alafu pia ni kwa hizi miaka ama miaka hizi sasa hivi ni rahisi sana kujua jinsi ambavo mtu unaeza kutunza afya yako. Ukiingia pale mtandao, alafu utafute jinsi ya kuimarisha afya yako, unasoma nakala nyingi sana ambazo zitakuelezea jinsi ambavo mtu unafaa kuishi afya yako mzuri na vitu ambavo unaeza penda kuepuka. Kama chakula hiki cha haraka kama unywaji pombe kupita kiasi ambapo pia unadhuru afya yako ama matumizi ya madawa fulani. Unakuta kuna madawa ambavyo vinaweza kuadhiri afya yako. Kwa hiyo mi ni mtu ambayo pia napenda kufanya uchunguzi sana ya jinsi ya kuimarisha afya yangu.

Hali ya hewa leo ni hali nzuri kabisa. Hali ya kwa kuna jua nyingi, kuna jua huko nje kumewaka vizuri kabisa. Japo jana kulikuwa na mvua nyingi, kwa hiyo ukitembea kule nje utakuta kwa mba kuna matope nyingi. Lakini hali ya hewa iko shwari kabisa siku ya leo. Hapa ndani mimi sipangi kutoka leo, kwa hiyo nimevalia tu kaptura yangu nzuri na t-shirt. Kwa sababu hali ya anga ni kuzuri kuna joto vizuri kwa hiyo sihitaji kuvaa nguo nzito nzito na pia kwa sababu sipangi kutoka leo ndo na vaatu nguo za kawaida ama nguo nyepesi nyepesi hali ya anga ikiweza badlika ni kondani ya nyumba kwa hiyo naweza badilisha tunikavaa kitu ambacho kitu ambayo itanipea joto kwa hiyo hali ya anga leo ni shwari kabisa mabaadaye pia labda nitatoka pale nje niote jua kidogo nipate hayo madini ambayo inahitajika kwa mwili.

Mimi napenda sanaa sana sana sana. Napenda sanaa ya uimbaji, napenda sanaa ya uchekeshaji ambayo hiyo ndo hata ningetangulia hiyo kusema kwamba hiyo ndo sanaa ambayo naipenda sana. Napenda kuwafuatilia wachekeshaji kama hata wale wachekeshaji wa ugaibuni sana sana kuna kama wale mchekeshaji maarufu kama Dave Chappelle kuna wengine kama Matt Rife kuna wengine pia kama Jeremy Holtz. Halafu hapa nchini kwetu Kenya pia kuna wachekeshaji wazuri kabisa. Sana sana wale wenye ambao wako chini ya stand up collective kama vile Emanuel Kishangani, Bashir Halaiki, George Waweru, Nduta Kariuki, Ruth na wengineo huwa nawafuatilia sana sana sana sana kwa sababu napenda sanaa ya uchekeshaji.

Kuna miji mingi hapa duniani ambayo ningependa kutembelea, kama Ville New York, Marekani, kama Dar es Salaam, nitembelee pale Zanzibar. Lakini kuna mji mmoja ambao uko kule Philippines, inaitwa Zamboanga City. Hii ni mji ambayo ni maridadi sana, iko kwenye ufuoni wa bahari, ni pwani, kwa hiyo iko na ufukwe mzuri. Na watu pale nimewaangalia ni mji ambao niliujua kwa mara ya kwanza kupitia mtandao wa Facebook mwaka elfu mbili kumi na mbili na hadi wa leo bado natamani kwamba ipo siku moja ambapo nitafanikiwa alafu nitembele huo mji wa zamboanga pale uFilipino. Na nitahakikisha kwamba kabla nitoke huku duniani. Nimetembea huku angalau mara moja ama mara mbili. Ni mji ambao naupenda sana. Nimekuwa nikifuatilia kwenye mitandao. Najaribu kuangalia picha zake. Najaribu kuangalia ni watu wa aina gani wako pale. Wanazungumza lugha gani, wanakula chakula gani. Na nikaona ni mji ambao unavutia sana. Ni mji ambao mimi naeza penda kusafiri pale. Na nitahakikisha kwamba nimefika huku kabla nitoke humu duniani.

Maranyingi mimi huwa siyaweki malengo ya kila mwezi kwa maana huwa nahizi kwamba mwezi ni muda mfupi sana kuweka malengo ya maana. Kwa siku nina malengo kama ya kufanya mazoezi, kukula chakula fulani, kuenda mahali fulani. Hayo nina malengo madogo madogo tu ya siku ambao huwa nahisi kwamba zikikutanishwa zinachangia malengo ya mwezi ama ya nusu mwaka. Sana sana ningependa, napenda kuweka malengo ya robo mwaka, nusu mwaka hivi, maana huo unanipea muda mzuri ama muda ambao unafaa, unatosha kufanikisha yale malengo. Kama sasa tayari nishaweka malengo yangu ya robo ya kwanza ya mwaka ujao. Kwa hiyo naangalia hayo kama malengo ambayo yata nifaa na ni malengo ambayo. Yatakuwa na umuhimu zaidi kuliko malengo ya muda mfupi kama mwezi. Mwezi ni muda mfupi sana kwangu kuweka malengo ambaye yanaezabadlisha maisha yangu. Kwa hivyo nahakikisha niko na malengo tu ya robo mwaka, robo ya kwanza, nusu ya mwaka, alafu robo ya tatu, alafu mwisho wa mwaka. Hivyo do mimi upanga malengo yangu.

Naelewa kwamba kila mtu ako na udhaifu wake na upungufu wake na mimi sana sana naangalia udaifu wangu kutokana na kazi ya mahali ambapo nimeshindopwa kufanya pale kazini ama mahali ambapo mkubwa wangu kazini ananiambia hapa haujafanya vizuri ama pale hujafanya vizuri. Kwahiyo huwa na zingatia sana mambo ambayo ni nmeelezwa na wale wakubwa wangu kazini kwa sababu naamini wao ndo wanaweza wakaangalia upungufu wangu na wakaniambia hapa una udhaifu fulani kwa lhiyo shughulikia hii udhaifu yako na nikiaambiwa kwamba niko na udhaifu fulani sehemu fulani huwa naichukulia vizuri sana naichukulia kama ni changamoto nzuri sana ambayo nafaa kuitatua. Kwa hiyo na nashugulikia nafanyia kazi nasoma kama nahitajika kusoma nafanya bidii zaidi kama na inaitajika kufanya bidii zaidi mpaka nihakikishe kwamba kama kuna kitu ambayo sikuwa nakijua nang'ang'ana kwamba nahakikisha nimeijua na nimeielewa kwa undani. Hiyo inanisaidia sana kuhakikisha kwamba ule udhaifu nimeumaliza.

Nenosiri yangu ninaiweka salama kwa kuchanganya maneno, alama na maandishi. Hua navichanganya nambo katha wa katha kuifanya nenosiri iwe ngumu kwa mtu ye yote kujaribu kuitegua ama kujua. Alafu pia ndo nisisahau hua nakikisha kwamba kuna mahali salama ambapo ni meyandika mahala ambapo mi mwenyewe peke yangu ndo naijua. Alafu hua siandiki kwamba hii ni ya wapi. Natumia nambari ama neno fulani ficha ambayo. Mimi mwenyewe najua hili neno linashiria nini. Ndio nikikumbuke kwamba hili hii neno siri ni ya sehemu fulani. Alafu hii ni nyingine ni ya sehemu fulani. Kwa hiyo hivyo ndo mi hua nazikumbuka na kuziweka salama neno siri zangu. Maana natumia kadhaa tofauti tofauti kwa vifaa tofauti tofauti.

Hakika hilo ni suali nzuri sana, kulingana na kwamba tumejizoesha sana kuishi na teknolojia. Kama sahizi, kando yangu hapa kuna teknolojia nyingi, kuna televisheni hapa, kuna simu ya rununu hapa, halafu niko na kipakatilishi hapa hivi. Ila kusema ukweli mimi naeza ishi, siku mzima bila teknolojia. Japo nitaishi kwa shida sana, maana nimezoea. Kama siitumi simu natumia kompyuta, ama natumia kipakatalishi, ama natazama runinga. Ama nasikiza redio, hivyo vyote ni teknolojia ambazo zinafanya maisha yetu inakuwa rahisi. Ila kwamba kama nataka kukaa siku mzima bila kutumia teknolojia ntahakikisha kwamba nimeenda vijijini. Maana huko ni rahisi sana kuishi kukaa siku mzima bila kutumia teknolojia maana labda nitakuwa nashinda shambani. Kama siyuko shambani nitakuwa nimepeleka ngombe malishoni. Ama nimetembelea marafiki ambao utaweza kupiga gumzo na wao bila kuhisi kwamba nahitaji kutumia teknolojia. Halafu pia labda kule kijijini matumizi ya teknolojia ni ngumu kwa sababu labda umeme haujafika pale ama kitu kama umeme na vinginevyo.

Njia ya usafiri ambayo naitumia kila siku ni njia ya usafiri wa umma kutumia gari. Kuna wakati naenda kazini sana sana hua naabiri gari za umma kunipeleka hadi kazini. Ila kwa shughuli zangu zingine za kawaida ambazo labda siendi mbali. Izo shuguli na zifanya hapa karibu sana sana hua natumia pia usafiri wa uma lakini kwa pikipiki. Hapa karibuni na kwetu kuna watu wengi ambao wanafanya biashara ya kusafirisha watu wakitumia pikipiki ambao mara nyingi huwa tunaita bodaboda kwa hiyo kama naenda sokoni ama naenda dukani ama kwenye duka la jumla hapa karibu ama naenda sehemu fulani ambayo si mbali na tuseme kilomita kumi sana sana huwa napenda kutumia njia usafiri ya pikipiki kwa sababu hiyo itakufikisha mpaka sehemu kamili ambapo unahitaji kuenda ila ukitumia gari na pia kama ni gari na usafiri wa umma huwa inakuwacha tu kwenye kituo na bado utatembea ndio ufike mahali ambapo ulikuwa unahitaji kufika kwa hiyo huwa nachanganya hizo njia mbili za usafiri wa umma.

Kuna baadhi ya mambo ambayo ningependa kujifunza upya, ila kwa sasa kitu ambacho nangependa kujifunza upya ni lugha moja zaidi. Kwa sasa najua lugha tatu, lugha ya mama ambayo ni kikalenjin, naijua lugha ya kiswahili ambayo ni lugha rasmi hapa nchini kwetu. Arafu pia najua lugha ya kiingereza ambayo pia bado ni lugha rasmi hapa nchini kwetu. Ila kwa sasa nataka kuongeza lugha nyingine ya zaidi. Ni vile tu kwa sasa sijaamua ni lugha gani. Bado naangalia kama ni kifaransa, kijerumani ama kispanyola. Ntamua wakati ukifikia lakini kwa sasa kitu ambayo nataka kujifunza sana sana. Ni lugha moja zaidi nataka kujua lugha nne. Kwa sasa najua matatu. Kwa sasa natamani kujua lugha nne niwe na karibu lugha mbili za kimataifa.

Mimi hupenda sana kutembea kwa miguu, huwa nahisi kwamba ni njia moja ya kufanya mazoezi na ni njia moja ya kufanya kwamba ni njia ya kukuishi kwa njia mzuri. Ukitembea kwa miguu unafanyisha mwili mazoezi na pia pia inasaidia wa kupunguza mawazo wakati unatembea unatuliza akili, wakati unatembea pia unaangalia mandhari. Wakati unatembea unaeza kupunga upepo. Vile unafa kwa hiyo mi huwona kwamba njia mzuri ya kufanya mazoezi. Badala ya kwenda kwenye sehemu ya kufanyia mazoezi. Ni bora nitembee kwa miguu. Maana pia wakati unatembea kwa miguu. Na unapata kuota jua ambaye ni njia nyingine pia ya kuongeza madini kwa mwili. Kwa hiyo mi huwa nahisi kwamba kutembea kwa miguu. Ni njia mzuri ya kufanya mazoezi. Na njia mzuri ya kuwa na afya bora.

Ninakumbu kumbu nyingi sana za shule ambazo na hisi ni kumbu kumbu nzuri sana. Kwanza shule ya msingi kumbu kumbu nzuri ni wakati ambapo tulikuwa tunafanya mtihani na pale shule nilikuwa na marafiki zangu ambao tulikuwa tunashindana na tulikuwa tunata kuona nani ataebuka wa kwanza na atapokea zawadi gani. Shule yetu ilikuwa na mtindo ya kwamba kila muhula tukishafanya mtihani wanazawadi namba moja hadi namba tatu na kila wakati ilikuwa na hakikija kwamba nimekua miongoni mwa wa hao tatu wenye watakao zawadiwa kwa sababu ilikuwa ina nifanya na hisi vizuri na pia kwa sababu ilikuwa ni mashindano kati yangu na marafiki wenzangu. Katika shule ya upili pia kuna kumbu kumbu nyingi sana, tukiwa na marafiki kuna wakati ambapo tulikuwa tunatembelea shule nyingine ama tunaenda mazoezi tunaenda michezo, wakati mnaenda michezo pale ilikuwa njia moja nzuri sana ya kutembea wakati huko shule maana, tulikuwa shule ya bweni huko sasa huwa upati nafasi ya kutoka nje shule. So kwa hiyo wakati munaenda michezo ama munatembea kwenye shule ingine. Iyo ilikuwa nafasi nzuri sana ya kutoka kwenye shule na ukirudi ukona hadithi nyingi ya kuwaelezea wale ambao hawa kutoka. Kwa hiyo hizo zilikuwa kumbu kumbu zingine nzuri sana ni kiwa shuleni.

Wiki yangu ya kazi naipanga kwa utaratibu kabisa. Kwanza nahakikisha wikendi wakati ambapo nimemaliza shughuli zangu za nyumbani kama kufanya usafi na kufua nguo na kathalika. Nahakikisha kwamba jioni hiyo ya jumapili nakaa chini halafu naandika ratiba ya vitu ambavyo nahitaji kuvifanya wiki mzima hiyo ya kazi. Kuanzia naanza na kazi zile muhimu ambazo nahitaji kufanya jumatatu halafu jumanne ivo ivo hadi ijumaa. Naandika ratiba halafu kwa kila shughuli ambayo nahitajika kufanya kazini nahakikisha kwamba nanukuu yale ambayo ni ya maana zaidi nahakikisha naanza nazo kwa kila siku naanza na zile kazi za maana zaidi halafu namalizia na zile zenye haina uzito sana. Kwa hiyo mimi hupanga ratiba muafaka kwa kazi ambazo nahitaji kuzifanya wiki mzima. Inanisaidia sana kutosahau shughuli zingine maana wakati mwingine unakuta umeshikwa na shughuli nyingi mpaka unasahau zingine sana sana kama si shughuli kubwa.

Kwa munda watakiribana karibu miaka kumi sasa kofia ni kama imekuwa nembo kwangu. Huwezi nikuta nikitembea kule nje bila kofia. Ni tabia ambayo ni mejizoesha sana. Mahadi ninapotoka tuivi ama natembea bila kofia na hizi kwamba kuna kitu nimesa hau. Na hisi najisumbua sana ama nasumbuka sana. Kwa sababu siyelewi ni kwanini ni kama imekuwa sehemu kuu ya maisha angu. Hata nikitembea nahakikisha kwamba nikiona kofia nzuri pale mabarabarani zikiuzwa lazima ninunue kofia moja ama mbili. Kama kina nifraisha kwa hiyo mimi napenda sana kuvaa kofia. Na sije zoea kutembea bila kofia. Unipatapo nikitembea ama hata nikiwa kazini lazima unipate kama nimevalia kofia.

Nimesafiri sehemu nyingi sana hapa nchini ambapo nimekuta ni pahali pazuri sana. Sehemu moja ambayo niligundua kuwa ni pazuri sana ni wakati nilisafiri kuelekea mji wa Busia. Mji wa Busia unapatikana kwenye, kwenye mipaka ya Kenya na Uganda. Ni mji mzuri sana halafu kitu ambacho niligundua huko ni kwamba watu huko hula chakula cha kiasilia sana sana. Na ni vigumu sana kukuta watu wanakwenda madukani kununua chakula ambacho ni tayari. Wao wenyewe wanaingia shambani halafu wanapanda mimea yao huko na ni mimea ya asilia kama mihogo, vyazi vitamu, kunde, ndengu. Hivyo ni vyakula ambao nilifurahia sana. Sehemu nyingine ambayo nilitembea nikakuta ni pazuri sana ni sehemu za Mombasa. Mombasa ni kuzuri sana, hali ya anga huko ni kuzuri. Halafu kuna, kuna bahari ambapo mtu unaweza tembea huko kwenye ufukweni una barizi halafu unafurahia sana. Ni mahali pazuri sana natamani kurudi pia huko.

Kwa sasa siendi maktaba ni kwa sababu sehemu ambayo ninayoishi a manakufanya kazi hakuna maktaba hapa karibu. Kama mtu ukitaka kwenda maktaba ni hapa karibu lazima utaabiri gari kutoka hapa niliko uende kwenye mji mkuu ambayo ni Nairobi. Naam nairobi kutoka hapa hivi ni karibu ya saa mbili safari ya saa mbili kwa hiyo haiwezekani kuwa nasafiri saa mbili kuenda kutafuta maktaba lakini pia nikitaka kusoma ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya safari ya kwa sababu ya umbali maktaba kubwa ambayo naijua iko mbali hapa karibuni haumuna maktaba pakaribu hundo maana nasema siyendi maktaba.

Ndoto yangu kuu katika maisha ni kutengeneza pesa ambayo itaniwezesha kununua shamba kubwa ambapo nitaweza kufuga ngombe wengi natarajia kufuga ngombe zaidi ya hamsini kwenye hilo shamba ambalo natarajia kuwa na shamba karibia ekari thelathini hivi ambapo nitakuwa nafuga wanyama tofauti tofauti wakwanza ni watakuwa ni ngombe kama nilivyosema halafu wa pili lazima nikuwe na kondoo na watatu lazima nikuwe na mbuzi halafu pia lazima nikuwe na kuku wengi kuku wote kuku wa mayai na pia kuku wa kuwalisha kuwachinja ambao ni kuku wa nyama tunaowaita kwa kizungu ni broila wa hiyo ndoto yangu kubwa ni kununua hiyo shamba kubwa halafu nihame nitoke mjini niende niishi kule mashambani sina mipango yote ya kuishi huku mjini hadi miaka ya uzeeni. Ikiwezekana ni miaka miwili mitatu hivi, nitakuwa nimeondoka huku mjini. Nirudi kijijini. Nianze ufugaji wa ngombe na mbuzi.

Mimi sipendi kuogelea kuogelea huwa naiona kama ni hatari sana kama hauna uzoefu wa kuogelea na kusema ukweli mimi sina uzoefu hata sijawai kujifunza kuogelea maana kwenye nilizaliwa nili watu wengi hawajui kuogelea na hawajifunzi na hata hawana nia ya kuogelea alafu pia huko kwenye niliko zaliwa hakuna mito ama hakuna sehemu maalum ambapo pametengwa ama pametengenezewa watu kwenda kuogelea. Kwa hiyo mimi spendi kuogelea ila napenda tu kuingia kwa maji kutembea tu kwa maji na maji yenyewe yasikue ni maji ambayo kuna hatari yoyote ni maji ambayo naeza tembea tu kwa urahisi. Kama vile nikitembea sehemu za Mombasa niingie baharini natembea tu kando ya ufukwe. Huwa siingi kabisa kwenye maji huko ndani ndani mahali ambapo naeza zama. Kwa hiyo mimi sipendi kwogelea.

Kikawaida mimi hupenda kulala kati ya masaa saba na masaa manane lakini wakati mwingine inategemea kama nilichelewa kulala ama asubuhi narauka mapema kwa nia ya kuwahi shughli fulani. Kwa hiyo kiasi cha masaa ambacho nalala huwa inategemea sana sana nimelala wakati gani na kama nina shughli ambayo na faa kuwahi asubuhi. Kwa hiyo kama nikona shughuli ya asubui huwa naamka mapema sana na kama nimechelewa kazini usiku ama nimekuwa na kazi zingine za kufanya hata nikiwa nyumbani usiku. Unakuta kwamba nimelala kama nimechelewa kwa hiyo masaa yangu ya kulala ni kawaida. Napendelea sana nikilala kati ya masaa masaba na masaa manane.

Mara nyingi mimi husherehekea siku kuu kwa kuenda nyumbani kujumuika na ndugu na jamaa. Sana sana kukutana ni marafiki wa kitambo ambao tulikuwa nao wakati wa utotoni. Tulicheza nao michezo ya utotoni kukutana na binamuza zangu na wengineo. Ila wakati huu nasherehekea sikukuu ni kiwa pekee yangu nilipo kazini. Sijapata fursa ya kusafiri kuenda nyumbani. Kwa hiyo siku kuu ya mwaka huu imekua ya tofauti sana. Muda kama waleo ningekua nyumbani kwa sasa na jumuika na ndugu na jamaa. Saa hizi ningekua na ndugu zangu. Kaka na dada, tunapiga mazungumzo pale nyumbani. Labda tungekua tunaandaa chakula chamchana hAlafu baadaye, tuangalie ni vipi kitu kipi tutafanya alasiri ya leo. Kwa hiyo siku kuu mi husherehekea nikiwa nyumbani na ndugu zangu na familia yangu.

Kwa muda mrefu sasa nimekua nikisaidia jamii yangu na mipango kadha wa kadha kama ya kwanza ni kuwafunza kuhusiana na sheria za inchi huwa nawafunza katiba nawasomea katiba alafu nawaelezea jinsi ambavyo katiba inasema na mambo ambayo tunatarajiwa kufanya kama wananchi. Sana sana kama wewe ni mwananchi mzalendo ukipenda inchi yako lazima ujue katiba inasema nini na unatarajua kufanya nini. Kitu cha pili huwa nafunza jamii yangu jinsi ya kulinda mazingira. Mazingira ni muhimu sana kama mazingira yatalindwa pia na sisi afya yetu na maisha yetu itakuwa sawa. Kwa sababu sisi na mazingira ni kitu kimoja. Kitu cha tatu huwa nawafunza pia jinsi ya kutengeneza lishe bora ama jinsi ya kuishi maisha mzuri lishe bora na mazoezi hiyo ndio baadhi ya mambo machache ambayo huwa nasaidia jamii hapa na pala nikipata nafasi.

Kulingana naeleza kwamba nimewahi kutembea kwenye ziwa. Huko Lake Victoria kuna ziwa kubwa sana ama sehemu za kisumu kuna ziwa kubwa sana ambayo inaitwa Lake Victoria nimewahi tembea huko mara kadhaa. Nikiwa mwanafunzi tuliwahi tembea huko kama darasa kama darasa tukatembea huko. Nikiwa mtu mzima pia kuna wakati nilienda nikafanya kazi karibu na Kisumu na hiyo nilikuwa napata nafasi ya kutembea huko ziwani, sana sana weekendi tunatembea huko na marafiki. Harafu huko pia kuna mikahawa mizuri kando kando ya hiyo ziwa Victoria ambao wanauza samaki wazuri, wamewapika samaki vizuri sana harafu ni kwa bei nafuu. Kwa hiyo tulikuwa tunatembea huko Kisumu kwenye karibu na ziwa Victoria kando kando ya ziwa Victoria huko tuna tunaenda tunapanda jahazi, tunatembea, tunazungushwa kwenye ziwa, alafu tunarudi ufukweni, tunakula samaki, alafu tunaenda nyumbani. Kwa hiyo nimewaitembelea ziwa Victoria, hata ziwa Naivasha nimewaitembelea. Kuna ziwa nyingine pia inaitwa ziwa la Nakuru nimewaitembea pia kule. Kuna ziwa nyingine pia inaitwa ziwa Baringo na Bogoria. Huko ni mawai itembea pia.

Mimi nikona utaratibu maalum wa kufanya kila asubuhi ninapoamka. Mara nyingi mimi huamka kati ya saa moja ama saa mbili ya subuhi. Na pindi tu ninapoamka kitu cha kwanza ambapo mimi hufanya ni kusugua meno. Huwa nasugua meno na kuosha kinywa. Hicho ndio kitu cha kwanza ninachokifanya nikiamka asubuhi. Kitu cha pili ni kupasha moto maji. Huwa napenda kunywa sana glasi mbili ya maji vuguvugu. Si maji moto sana ni maji ya vuguvugu ama wastani. Hiyo ndio kitu napenda kufanya. Alafu baada ya hapo nafanya mazoezi kidogo ya takriban karibu dakika kumi na tano. Baada ya hapo naingia chumbani uko kwa bafu ninaoga alafu sasa naanza siku yangu. Kama naenda kazini naelekea kazini. Kama siendi kazini sasa lazima kuna kitu ambayo nitafanya hiyo siku kuanzia wakati huo mpaka kuelekea saa saba mchana ambapo nitakula chakula cha cha mchana mara nyingi huwa sikuli staftahi ama breakfast nikishakunywa tu maji yangu ya vuguvugu glasi mbili niko sawa halafu nangoja mbaka saa saba wakati wa kula chakula cha mchana.

Hilo ni swali nzuri sana. Kutia moyo wenzako kazini huwa inafanya wanafanya kazi na moyo moja na moyo wakujitolea na mara nyingi mimi huwa nawatia moyo wenzangu kwa kuwahimiza kila wakati watie bidii kuwahimiza na kuwashauri kwamba kufanya kazi na moyo mmoja huwa na faida zake na wakifanya kazi vizuri kuna mafanikio ambayo watapata. Wakati mwingine pia nikiwa na hela vizuri hua nawatunuku hua nawapa zawadi yeyote ambaye amefanya kazi vizuri hua nawatunuku kitu kidogo tu cha kuwafurahisha na unakuta kwamba wakati mtu amefurahi kazini pia naye atafanya kazi kwa moyo ambayo amejitolea na itaonekana kwa kazi ambayo anafanya hata hata asipoonyesha kwa uso wake kwamba amefurahi utawangalia kwamba kazi ambayo amefanya ni kazi ya kuridhisha kwa hiyo mi hupenda sana kuwahimiza kuwatia moyo na pia kuwazawadi wakati napata na nafasi.

Mara nyingi mi hupenda kufanya kazi nikiwa pekee yangu na kwa sababu kazi ambayo naifanya mara nyingi huwa ni kazi ambayo inaezafanywa na mtu moja lakini nikipata kazi zile ambazo zinahitaji kushirikia na watu wengine mimi huwa sisiti kushirikia na wenzangu kwa sababu tuko na urafiki mzuri, huwa tunajumuiana vizuri, tunaelewana vizuri na hata mwingine mwenzangu wakiwa na shida yoyote ama wakati anahitaji usaidizi kutoka kwangu huwa namsaidia, lakini kazi nyingi ambazo tunazifanya hapa kazini kwetu, huwa ni kazi ambayo inahitaji mtu anafanya kazi yake kivyake. Ikifika ni wakati ambapo tunashirikiana, pia kuna hizo kazi wakati mwingine zinatokea kazi za ushirikiano, tunafanya pia kwa pamoja na huwa haitupi shida yoyote kwa sababu tumeelewa na tumekua pamojo kwa muda mrefu na tunajua uwezo wa kila mmoja wetu. Kwa hiyo kufanya kazi kwa pamoja inakua kazi rahisi sana ila kwa sasa kazi ambayo tunaifanya ni kazi ambayo kila mtu anafanya kivyake na hiyo pia ni vizuri kwa sababu mtu unajua kujipanga jinsi ya kufanya kazi yako.

Swali nzuri sana, hakuna wakati mzuri katika maisha ya binadamu kama ujana, ujana ni wakati ambapo mtu bado ukona mguvu, bado akili bado zinafanya kazi vizuri, kila sehemu ya mwili bado inafanya kazi vizuri, unaeza ukatembea jinsi unavyopenda, unaeza ukafanya kazi yoyote unayoipenda, pia bado unaeza soma hadi kiwango ambao unaitaka. Kwa hiyo, mi kama ingewezekana, nirudi ujanani kabisa. Mimi singesita, ningerudi ujanani, maana ni wakati mzuri sana. Ni wakati wakujumwika na marafiki, kutembea, sehemu unakotaka, kufanya mambo yote ambao unataka na bado ukona nguvu, na bado ukona munda. Huo ni wakati mzuri sana wakujaribu kila kitu hata ukifeli bado kuna nafasi ingine ya kujaribu tena kwa hiyo ujana ni wakati mzuri sana kwa maisha ya binadamu.

Kuwa kiongozi ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini kuna wale ambao hawana hata sifa za kuwa kiongozi. Ila hizi ndo sifa kuu za kiongozi mzuri ambazo mimi mwenye huwa naziangalia kabla nichague kiongozi wangu. Sifa ya kwanza ni kuamba kiongozi mwenyewe lazima akuwe. Anaweka mahitaji ya watu ambao anawaongoza mbele kuliko mahitaji yake yeye mwenyewe. Akifanya hivyo kiongozi utaona kwamba atakuwa anashughulikia watu wake pasipo kuwaibia ama kuwadanganya. Sifa nyingine ya kiongozi mzuri ni kwamba ni mkweli, anasema ukweli. Kama jambo haliwezekani kufanyika, anasema haliwezekani kwa sababu ya hii na hii na hii. Kama linawezekana, anasema hivyo. Kama ako na pesa, anatumia pesa kulingana na jinsi ambavyo inaihtajika. Anasema ukweli pesa zenyewe zilifanyika kufanya hivi na hivi na hivi na anyaonyesha watu wake kwamba hiyo pesa ilifanyika vipi. Kwa hiyo mimi naona kwamba kiongozi mzuri ni mwenye anatumia pesa za uma vizuri. Anasema ukweli anaweka mahitaji ya watu wake mbele.

Hiyo ni swali nzuri kabisa kwa sababu watu wengine naelewa kwamba huwa hawapigi kura. Mimi huwa napiga kura kila wakati tangu nichukue kitambulisho changu cha taifa huwa napiga kura wakati ambapo nahitajika kupiga kura. Naamini kwamba kupiga kura ni jukumu langu kuu kama mwananchi mzalendo ambaye naipenda inchi yangu. Na kama naipenda inchi yangu lazima nipige kura, kuichagulia inchi yangu na mimi mwenyewe kiongozi ambaye anafaa. Kama ni mwakilishi wa bunge, nimchague mwakilishi wa seneti, nimchague yule ambaye naona kwamba huyu ndiyo anafaa awe pale. Na hiyo ni jukumu langu kuu. Kwa hiyo mimi hupiga kura kila wakati ambapo unafika uchaguzi.

Katika kazi yangu hii ambayo naifanya kwa sasa hivi, sitarajii kufika mbali nayo kwa maana mimi si mtu ambayo anaamini kwamba nafaa kuajiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo najipanga kwa hivi sasa, kuna mambo kadha wa kadha ambao nafanya huku kando kando ambayo yatanisaidia kupata kipato zaidi. Kwa hiyo ambayo hiyo nikipata kipato zaidi itaniruhusu kwamba naweza staafu kazini kuangu halafu nianze kushughulika na mambo yangu binafsi kama kuanzisha biashara, kufuga wanyama na kuanza ukulima. Kwa hiyo kazi yangu hii ni ya kushikilia kwa muda. Niweze kupata pesa kiasi fulani ambacho nahitaji. Nianzishe biashara na ukulima, kwa maana hapo ndiyo naamini kwamba kuna uwezo mkubwa mimi kufanikiwa.

Mimi hupenda sana kufanya mazoezi ya mwili na kwa wiki mimi hufanya angalau mara tatu, nne ya mazoezi ya mwili. Mara nyingi hayo mazoezi ya mwili yanachukua kati ya dakika kumi na tano hadi thelathini kila siku. Nahakikisha kwamba nafanya hayo mazoezi asubuhi kabla nioge ndio niende kazini ama jioni wakati nimerejea nafanya hayo mazoezi ya mwili alafu nioge kabla nianze kushughulika na mambo ingine ama kabla nilale kwa hiyo hua nahakikisha kwamba angalau mara tatu kwa wiki lakini mara nyingi hua nafanya mara tano kila siku kuanzia jumatatu hadi ijumaa.

Niko na mbinu kadhaa ambazo nazitumia ili kupunguza matumizi ya plastiki. Mbinu ya kwanza ni kwamba najaribu kupunguza sana kununua vyombo ambavyo vimetengenezwa na plastiki. Na badala yake nanunua vyombo ambavyo havijatengenezwa na plastiki. Kwa hiyo nanunua vyombo ambavyo vimetengenezwa na chuma ama glasi. Na wakati ambapo nimekosa vyombo ambavyo vimetengenezwa na glasi ama chuma na vya plastiki ndo vipo nahakikisha kwamba nimenunua chache na nikinunua moja nahakikisha nimetumia kwa muda mrefu. Na nikitumia kwa muda mrefu sitakuwa nazirusha rusha ambazo, sitakuwa nanunua mara kwa mara kwa hiyo inamaanisha sitakuwa nazitupa taka za plastiki kutoka kwangu. Hizo ndo mbinu ambazo nahakikisha kwamba nazitumia kwa sasa kupunguza ununuzi na matumizi ya plastiki.